Ninapendelea chakula chenye ratha kama ya pilipili. Mimi upendelea pilipili kwa sababu ule ukali wake unautamu wake ndani yake. Aswa, pilipili unapoila unasikia ni kama inakuwasha lakini kuna utamu inaongeza ndani ya mdomo. Unapo ikulana kama nyamachoma, samosa na chakula kingine chenye kimepi kwa haraka kama ndizi.

Naam ninapenda kucheza mchezo wa ubao mimi ucheza mchezo wa ubao na marafiki zangu niliupenda huu mchezo wakati nilikuwa mtoto ambapo rafiki yangu alinihusisha na akanionyesha jinsi ya kucheza huu mchezo wa ubao kwa hivo mimi nikawa shabiki sana sugu tena kwa mchezo wa ubao kwa hivo ninapenda mchezo wa ubao kwa vile unanisisimua akili na unanifanya nikuwe mtulivu na ninajihisi kuwa na nguvu wakati ninacheza huu mchezo wa ubao.

Mimi ningependa kutembelea mji wa pwani, pale Mombasa, hasua mji wa mtuapa, pale pana mandhari mazuri, wenyeji mtuapa ni wazuri, watulivu, na wapenda kukaripisha wageni, hasua mtuapa zijaenda maramoja, nimeanda mara kadhaa, mwezi uliopita nilikuwa mtuapa, nilikaribishwa vizuri na ni chakula cha mtuapa ni kizuri, kimepikwa.

Ninapenda kucheza michezo ya video. Namu, kwa sababu, inasisimua macho na kufanya akili kuwa na mawazo mingi. Haswa unapo ona mchezo kama ulo wa puzzle. Mchezo unasisimua akili na macho inasisimuka. Unanipea mawazo mapya. Unanipea unafanya ukuwe na msisimuko. Huu ni mchezo wa video, kuna aina nyingi ya mchezo wa video kama vile FIFA pia. Napenda kucheza na marafiki zangu na inanipa furaha sana wakati nina mimi huwa mshindani.

Mchezaji wa mchezo ninaopenda, mimi ninapenda mchezo wa soka, na mchezaji ninaependa pale ni Cristiano Ronaldo. Mimi ufurai sana kuona kifunga bao, ama akichangia katika ufungaji. Aswa, wakati timu yake inashinda taji pia, mimi ufurai sana. Cristiano nilimpenda tangu alipotua taji la euro. Nimekua nikimshabikia kwa miaka mingi sana. Tangu mwaka 2010.

Mimi ninapenda baridi na pia ninapenda joto kwa wakati mwingine Haswa wakati wa asubui, baridi ukuwa ya juu sana So inapindi mimi nipendelea joto na wakati wa mchana, joto ukuwa juu sana So inapindi mimi nipendelea baridi na tafuta mazingira yenye ni baridi angalau kutuliza joto langu ndo nijihisi kama mwenye nguvu na kusisimua akiliangu iondoe mawazo ya uchofu ya kazi.